Huwa nikiwa kwenye kazini, mimi hushughulikia makosa kazini kwa kutumia mbinu za uaminifu na yenye lengo la kutoa suluhisho la kudumu. Kwanza kabisa, napenda kukiri kosa kwa uharaka na uadilifu. Kwa maana kosa linapotokea hospitalini, hatua yangu ya kwanza ni kukiri kosa mara moja, pia katika taaluma ya afya, maisha ya binadamu yapo mikononi mwetu. Hivyo, sina nafasi ya kuficha ukweli. Natumia uaminifu, niliojenga kupitia nidhamu yangu ya kazi, kuripoti kosa kwa wasimamizi wangu, au timu ya kitabibu, ili hatua kurekebisha hali ya wagonjwa, zichukuliwe za haraka iwezekanavyo pili ni kwamba natumia akili yangu, sitazami kosa kama tukio la bahati mbaya tu. Badala yake nalichukulia na nalichambua ili kuelewa kwa nini lilitokea. Je, ilikuwa ni uchovu baada ya zamu ndefu ama ilikuwa ni kelele zilizovuruga umakini wangu? Au labda kulikuwa na mapungufu katika mfumo wa kugawa taka au kutoa damu. Huo uchambuzi unanisaidia kuhakikisha kuwa kosa hilo halijirudii tena. Pande kwingine, baada ya kosa kudhibitiwa, mimi hulitumia hilo kama darasa, kama vile ambavyo mimi huchambua mechi, ile ya mipira, iliyopotezwa, ili kuona makosa ya uwanjani, mimi hurejea kwenye vitabu vyangu au majarida ya kisayansi kuimarisha uelewa wangu. Kosa huwa linanihimiza kuongeza umakini wangu katika, nikihakikisha kuwa kila kitu changu kipo sawa kabisa kabla ya kuanza zamu yangu. Pia, kama kosa hilo, kama halijaniathiri mimi, sababu mimi hutumia utulivu wangu wa asili. Naporejea nyumbani kwenye pale chumbani pangu. Mimu hutumia muda huo kutafakari, kusikiza sauti hili ambayo ni ya mvua. Na kupika mlo wa samaki, ule ambao naupenda, hiyo inanisaidia kurudi kazini siku inayofuata nikiwa na nguvu na umakini mpya bila kubeba mzigo wowote uliopita. Mimi pia huamini katika nguvu ya ushirikiano, ikiwa kosa limetokea na limetokana na mawasiliano mabaya. Mimi hukaa na wenzangu pale kwenye kazi na kujadiliana jinsi ya kuboresha, kuboresha ile amani kati yetu. Lengo langu ni kuhakikisha mazingira ya kazi yanakuwa salama kwa kila mmoja. Sawa na jinsi tunavyopanga mikakati ya ushindi pale uwanjani, tukiwa tunacheza mipira ya miguu, mipira yote ile au michezo yote mingineyo.